Wakati mmoja nilishauriwa nisifanye haraka katika jambo fulani na niliipuzia ushauri huo badaye nilifanya makosa na nikagundua kuwa ushauri ule ulikuwa sahihi tangu wakati huo nimejifunza kusikiliza ushauri wa watu wenye uzoefu na kufikiria kwa makini kabla ya kuamua.

Kuna misemo mingi inayotumika katika mazungumzo ya kila siku, kama kupiga konde, maana yake ni kujipa moyo na kuwa jasiri unapokabili jambo gumu. Kuvunja mguu inaweza kutumika kwa maana ya kumtakia mtu bahati njema. Hasa kabla ya kufanya jambo muhimu.

Ninasaidia familia kwa pesa kwa kuchangia mahitaji muhimu kama chakula, bili na mahitaji mengine ya nyumbani ninapopata kipato huwa naweka kando kiasi kwa ajili ya familia kabla ya kutumia pesa kwa mambo yangu binafsi pia huwa najaribu kuweka akiba ili niweze kusaidia zaidi wakati wa dharura.